Nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kudumisha afya bora. Inanipa matokeo bora kama mazoezi ya kila siku inapendekezwa angalau dakika 30 na ni mazoezi mepesi halafu kuimarisha misuli na kupunguza kukaa mtuli kwa muda mrefu na kujaribu kusonga mara kwa mara.

Wakati umeme unafanyika nachukua atuwa za usalama kama nazima na naondoa vifaa vya kielektroniki kwenye plagi naweka friji na freezer zimefungwa. Natumia tochi badala ya mishumaa naacha taa moja ikiwa imewaka inanisaidia pindi umeme unakuja inanilazimisha nizime. Kuna usalama wa generator Kuna kupunguza matumizi ya simu Kuna kuangali hali ya hewa na taarifa hayo ndio mambo ambayo nafanya umeme unapokatika.

Haa, shughuli ninazozifanyo na marafiki zangu ni kama kutatua changamoto, napenda kuwasaidia kupanga ratiba za safari, kutatua matatizo na ngumu, najifunza lugha pamoja, kama lugha ya mama, tunajifunza, kuna mazungumzo ubunifu, kuna kutafuta taarifa, ni kama kuwa maktaba inayotembea, yani kama na kweli ya kihistoria ama maelezo ya kisayansi alafu tunachanganua.

Napenda nyama ya mbuzi sababu napenda nyama ya mbuzi ni unawaza pika kama mbuzi choma, unawaza pika supu, ina latha ya kipekea. Yani ambayo tufauti sana kabisa na nyama ya ngombe sababu napenda pia nyama ya mbuzi ni tangu totoni nimekuwa na ila nyama ya mbuzi.

Kupiga gumzo na watu kama marafiki zangu kutatua matatizo yanayoniziungua kujifunza mambo umpia kila siku na kuona nikifanikiwa ndio mambo na furahi kuyaona maisha ni mwangu.

Ndiyo napenda chakula kitamu, vyakula vingi hupendwa na watu mbalimbali baadhi ya vyakula maarufu ninavyopenda ni kama pilau, samaki wa kupaka na wali wa maharage ya mananazi chakula cha kawaida cha nyumbani ambacho huliwa na mboga, kama mchicha na kisamvu na mara nyingi, samaki wa kupaka hupikwa na moto wa makaa.

Napenda kazi ya kutowa huduma na kusaidia watu. Nimeiona na zinazoguza maisha watu, moja kwa moja, ndizo zenye baraka na ufuraha ya kweli. Kama walimu na uelezi, bila wawo nisingekuwa na data ya kujibu yeyote, leo ndio mana napenda kusaidia watu katika kutatiza maswali. Kuna ukulima Baada ya mazao yangu Mimi huenda na Nawagawia ambacho nimevuna napenda Nathamini vitu mingi mingi mingi sana.

Mteja ndiye anaye nifanya niwepo hapa na niwe na riziki yangu ya siku kwa hivyo ya kwanza mimi nawasikiliza kwanza kabla sijaropoka Jibu ama kutoa huduma namsikiliza mteja wangu kuna lugha ya kistarabu kama karibu samahani asante kuna kuwa na uaminifu sipendi kumpiga mteja kalenda ama kumdanganya kama kitu kama icho siwezi na mwambia wazi na kumweleza sehemu atakayo saidika kuna kujibu kwa wakati kwenye dunia ya sasa hivi kila mtu ana haraka kwahiyo nahitaji kutoa huduma zangu haraka.

Mi napenda red velvet ninaipenda kutokana na rangi yake na ile ladha ya krimu inapokuwa na unyevunyevu fulani ambao unayeyuka mdomoni yaani kila kipande kimojo unatamani kuongeza kingine.

Ndiyo, napenda maua, napenda maua ya aina yote, napenda waridi, asa mikundu au meupe, inaleta ili isia ya heshima, upendo, na harufu yake ni ya kipekee pia napenda maua ya mapambo ya ndani, nayapenda yakiwa kwenye chombo cha ndani ya nyumba yanatoa harufu msuri, kwa hivyo mi napenda maua.

Napenda vieao vya raba masaa yote. Ndio, kwasubabu ya mpango yangu ya mzima ya na ratiba ya kila siku, zinachanganya mambo mawili mwonekano wakijanja na urahisi wa kutembea. Napenda za nyeupe, zinakaa vizuri na kila kitu. Uwe umevaa kaptura, umevaa rinda, zinakaa vizuri na kila kitu. Kuna viatu vya ngozi, hivi ni kwa ajili ya mitoko ya jioni ya mashagushughuli rasmi.

Na charge simu yangu maramoja kwa siku vile unajua tena mambo ya mwaka mpya matumizi ya kiwa mingi kama kupiga story sana kufanya kazi kwenye simu Inatokea unacharge marambili kwa siku siri ya kutunza charge hini kama sisa tumia mwangaza mkubwa Nisiyo lazima, lazima vitu kama GPS au Bluetooth kama sizitumi na itahidi Isishuke kwa aslimia ya shiri ni kabla sija tokea ili kulenda uhai wa betri.

Mimi napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kompyuta ni nimishe kwa kazi. Minapopiga story ndefu kuandika ripoti, kufanya mambo yanayo hitaji kasi. Kompyuta ndiyo mpango mzima, inasidia kurekebisha makosa, haraka na kuweka mambo yangu. Kwenye mpango mzuri pia, pia kila katika miaka hii kigitali, kompyuta ndiyo nyanzo kuu.

Andi anapenda kuendesha baiskeli na vibe ya uhuru, ni tizi ya nguvu, pia kuepuka foleni katika mabarabara, ni ya kulinda mazingira ni usafiri safi, hauna moshi wala kelele, hivyo unajisikia amani kutunza mazingira yaliomo karibu nawe.

Napenda kuonana na mtu uso kwa uso. Hivyo ndivyo napenda kuwasiliana. Najua kati, kama huwa kidigitali ambapo kila mtu yuko na shughuli nyingi na simu yake kukaa na mshikaji na kumzungumuza. Huku unamwangalia machoni. Kuna dhamani ya kipekee sana. Napenda hivyo kuwasiliana. Lakini kulingana na mazingiro tunavyowasiliana, kuna simu, kuna, kuna meseji, kuna video calls, kuna vitu kama hizo. Lakini kwa kifupi mimi napenda mtu, mimi ni mtu wa watu, kwa hivyo napenda mazungunzo ya uso kwa uso, Unaona pia hisia, unaona vile atakavyo atakavyo kubali ama kataa haraka kulingana na nyuso vile itaenda.

Ndiyo napenda mvua, hasa ikinyesha kistarabu bila kuleta mafuriko. Hivi ndiyo baadhi ya vitu napenda kukiwa na mvua. Kama hali ya hewa huwa wa utulivu, kuna harufu ya udongo, hile harufu ya kipekee ya udongo wakati, matone ya kwanza ya mvua huanguka artini, pia kuna kulala fizuri, Hakuna usingizi mtamu kama ule una wa kusikiza mvua ikipiga bati au dirishani. Pia ni faida kwa mazingira na chakula. Mvua ikanyesha ma mboga za majani ustawi na bei ya soko inashuka kidogo kwa hiyo napenda mvua.

Muda wa nikila kitu kama vile napanga Napanga mambo nitakayo fanya asubuhi kabla sijaanza lolote Lazima niandike vitu nitakavyo fanya siku hiyo na anza na kuzile kazi ngumu zinazo nizinguwa mapema asubuhi nikiwa bado na nguvu na pia sifanyi mambo mengi kwa wakati mmoja zamani nilikuwa nazani kupiga mishe tatu kwa mpigo ndiyo ujanja Lakini nimekuja kugundua ninachemka kote Pia napenda kutumia kengele huwa na jipa muda labda dakika hamsini kupiga kazi kwa nguvu halafu pia na jipa dakika kumi kunyoosha miguu. Nasema pia hapana kwa mambo yasiyo na msingi. Natumia teknolojia ili kujikumbusha mikutano mikuu kuangalia masaa na mida nisisahau kazi pia.

Kwenye maisha ya kila siku hakuna bidadamu aliyekamilika pia mimi nina upungufu wangu. Kusonga na mbele kazini ni kutoficha udhaifu bali kuifanya kazi hili usinikwamishe. Kwa hivyo ninavyo shughulikia udhaifu wangu ni kama kukubali ukweli. Maana hiyo ndiyo ninii ya kwanza kuifanya pia kujifunza na walio nizidi Alafu pia kutafuta watu wanaonizidi katika sekta hiyo. Alafu kufanya mazoezi ya kurudia.

Ni uwazi na usahihi. Kusema kweli, hio ndio msingi ya kila kitu. Kuna kusikiza kwa makini, hauwezi kuwasiliana, vizuri kama haupokei, unachoambiwa. Pia kutoa taarifa kwa wakati. Taarifa ikichelewa, haina maana tena. Kuna lugha ya rafiki na ya heshima, huwa natofautisha mazingira ya kazi na mazingira ya urafiki. Pia kufanya ufuatiliaji Sikuacha mambo hewani Baada kuongea au kumpa mtu barua pepe Nahakikisha mshikaja anaipata na ameelewa ile misha isikwame.

Angalau mara mbili kwa wiki, ingawa, sikuizi tuna kila kitu kwenye simu, mimi bado naendelea kuenda maktabani kwa sababu kuna utuliwe wa hali ya juu, kuna kupata miundo za hakika, kuna kukutana na watu wenye maono, washikaji wengine ambao pia wanapambana na kutafuta maarifa, kuna mazingira ya kazi, hii ni mazingira pale yanafanya uwe makini kuliko nikiwa kitandani au sebuleni mwangu. Mara nyingi pia naingia kwenye maktaba, za kidigitali au vianzo, nikiwa nyumbani ili kupata maarifa ya haraka haraka.

Namkumbuka mwalimu wangu wa hisabati. Unajua kwa nini nasema hivo. Si kwa sababu nilikuwa napenda namba sana hapa. Ni kwa sababu ya staili yake ya kipekee hakuwa na makuu. Alikuwa mshikaji sana. Badala ya kuto kutufyokea, kutukio hatuelewi. Likuwa natupa mifano ya mitani. Kama kuhesabu chenji ya daladala au jinsi ya kupanga bajeti ya chipsi yai Kitu tunaelewa zaidi. Pia alikuwa na utani mwingi. Kila akiona darasa limepoza, anapiga kichekesho kimoja, kikali, kinacho, fanya kila mtu acheke alafu, tunaendelea na nondo alafu, alituaminia, alikuwa anatuambia kila mara nyi ni washindi, hakuna kitu msicho, kinacho zidaka zishindikana mkijikaza.

Uwezo wa kusafiri kwa muda. Nikwa sababu, kujifunza kutoka kwa mababu na penda kurudi nyuma. Ningependa kurudi nyuma kuona jinsi. Gani washikaji wale wakale, walivyoweza kujenga himaya kubwa na tamaduni himara. Pia kurekebisha makosa yangu madogo. Najua, ile hali ya kusema kitu na au kufanya maamuzi halafu baadaye unajuta. Ningependa kuwa na uwezo kurudi sekunde chache nyuma kurekebisha pia kuoana kesho itakuwaje. Ningependa kuchungulia mbele kidogu labda miaka hamsini ijayo. Nione jinsi teknolojia itakua itakavyokuwa imebadilisha mitaa yetu.

Ningependa mahali ambapo nitakuwa mtaalamu mbombezi na kiongozi mwenye ushawishi katika sekta kama. Kuinua wengine ndoto yangu siyo kufika kileleni peke yangu nataka nifike na hatua ya kuwa na uwezo kufungua milango kwa washikaji wengine wadogo zangu wanapochipukia. Ya kuleta mapinduzi, sitaki kufanya kazi kiukawaida, nataka nifike hatua ya kuanzisha kitu kipya hiwe ni teknolojia mifumo ya biashara au huduma ambayo itanirahisishia maisha. Pia kuna uhuru wa kifedha na muda.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hakuna kupanga foleni, kuna mazingira ya utulivu, nyumbani unaeza kujitengeneza, kijiwe changu cha kazini jinsi navyoitaka, kuna uzalisha wa juu, Nikijifungia ndani naweza kupiga kazi kwa umakini kubwa pia. Kuna changamoto kama ile ya kupiga soga na washikaji wangu Lakini pia unajua tena nyumbani kuna vishawishi mara kitanda, mara televisheni na kufuta lazima uwe na nidhamu ya juu.

Ndiyo napenda kuzikula. Kuna zileza siyagi. Ndizo mpango mzima ya harufu ya siyagina ikichanganywa na zikiwa moto. Kuna pia zile za chumvi na pilipili. Napenda kueka chumvi kidoko na pilipili ya unga kwa umbali ili kulete ukali navyopenda na vinywaji baridi. Pia kuna inaleta inaleta ile hisia ya uko kwa sinema kwa sababu kuenda uwanjani kuangalia mpira alafu usikuwe kusiwe na magoli ni utamaduni ambao siwezi kuwacha.

Kuna uongo na unafiki. Sipendi mtu ambaye. Mbele yangu anajifanya mshikaji sana lakini nyuma yangu anachafua. Ananichafua na kusemu uongo. Pia kutoheshimu muda. Unujua muda ni kila kitu peke ambacho ukipoteza upatika ni tena. Kikubaliana na mshikaji tukutane saa tisa alafu. Anakuja sa kumi na mboja bila ata kutoa tarifa. Kuna watu wanaozingua wengine. Sipindi tabisa kuona mtu anatumia nafasi yake ya pesa na nguvu zake kuanyanyasa watu walio chine lafuku watu ambao hawa pindi kuajibika. Pia watu ambao wanauchafu wa mazingira siwapendi kabisa.

Kama vile, ujituma na kujiongeza ju mi si mtu wa kusubiri kupangiwa kila kitu Nikiona kuna pengo au tatizo nachukua hatua Kuna uwezo wa kujifunza haraka kama teknolojia za kidigitali zinabadilika Kila kukicha, nguvu yangu kubwa ni uwezo wakudaka mifumo mpya Kuna mawasiliano ya wazi, nguvu yangu nyingine ni uwezo wa kuelezea mambo magumu kwa lugha rahisi. Kuna uvungulivu na utulivu. Kazini kuna wakati mambo yanachafuka. Labda masaa ya kupeleka kazi ina karibia na kuna tatizo la ghafla. Kuna uwaminifu. Hio ndio siri yangu ya nguvu kabisa. Washikaji wanajua nikisema naleta saa tisa. Basi ata saa nane itakuwa mezani. Uwaminifu ndiyo inajenga heshima kubwa mtaani.

Nakuwa kama maji, maji ya kiwekwa kwenye chupa, ya nachukua umbo na chupa, mabadiliko ya kicha, iwe ni gosi mpia, teknolojia mpya, anabadilika na waraka, najifuza kabla ya wakati, pia nakuwa na mtazamo wa chanya. Badala yakuona mabadiliko kama tisho nayona kama fursa na wasilia na nawashikajib. Mabadiliko akitokea sibigi kimya naongea na timu yangu na tunuweza na maswali na jipa muda wa kuzoa pia.

Nafanya kuwa mtu wa vitendo. Nasipendi nkuwa mtu kwa maneno mengi bila matendo. Pia kusikiliza kwa makini. Badala ya kuongea mimi na mpa mtu anaye nafasi. Mtu anaitoa duku duku nafasi yake. Nikionyesha kuwa nathamini mawazo yake. Pia kujiongeza na kwa maarifa. Lazima uwe na ndoto za huakika kichwani nahitaji kusoma. Kufuatilia habari za kiteknolojia pia na za historia. Kuwasaidia wengine bila malipo, kuwa na msimamo, kujenga mahusiano, penda kujua watu wa aina mbalimbali, ushawishi unapokua na mtandao mpana wa shikaji kuanza kuleta kijiweni mpaka ofisini.

Ndiyo, nimeenunua mara nyingi, nimekatatikiti. Kama mechi za mpira wa miguu, kandanda, kama unavyojua mimi mpenzo waputa wa mpira, tiketi za mechi kubwa za ligi ya timu ya taifa, huwa nazisaka mapema, sana mtandaoni. Apia kuna tamasha za mziki, napenda sana burudani, nasikia kwa kuwa mshikaja na piga mtazamo ta tamasha za mziki. Huwa nakata tikiti pia kuna za sinema, kuna za sinema za kujiongeza. Ndiyo nakata tikiti za matukio mengi.

Upendo na utu naamini kabisa kuwa dini zote licha ya hutofu uti zake za kiibada zina sisi tisa msikuwa msingi mkuu ni jinsi tunavyotendea na sisi kwa sisi kama binadamu Kuna upendo wa kwa jirani kuna kuwa na shukrani Nakuna amani wa mioyo na kuna waminifu wa madhile kama miunguzwa kijamii na vyo sema imani ya mtu ni kitu chafaraga lakini matunda ya imani ya napaswa konekana kupitia matendo mema kwa jamii.

Nimeona mandhari mingi ya kwanza ni kama mlima wa kemanjaro au mlima wa kenya. Kilele cha kibu kikiwa, kimefunikuwa na theluji asubui kweupe. Ni mandhari ya kishua sana. Pia kuna pwani ya malindi yale maji ya samawati yanayongaa. Na mchanga mweupe kama unga wa ngano. Alafu pia kuna mbuga za wanyama kama za serengiti ama masaimara. Pia kuna miji ya kisasa usiko hapa mjini ukipata nafasi ya kupanda juu ya gorofa refu usiku kuangalia taa na magari za mijengo inatoa mandhari ya kijanja sana inayoonyesha jinsi binadamu tulivyo piga hatua.

Hiyo ni jambo la kawaida kabisa kwa sababu hakuna anayejua kila kitu. Nina pohitaji msaada na jaribu kutatua mwenyewe wa kwanza. Ikinishinda natambua mtu sahihi wa kuomba msaada. Alavu pia anuliza maswali maalumu. Pia nasikiliza na nijifunze. Minatoa shukra ni badae badaa kumyeshwa kwa ama kupata msaada. Sita sahau kumshukulu ali ya nisaidia hini kujenga usiano wa mzuri kazini ni nafanya watu tayariko kusaidia tena.

Napenda kupiga soga za kina na washikaji kama hivi ndo tunavyofanya. Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi ni mtu wa watu na ninaamini hakuna shughuli inayuboresha akili kama kubadilishana mawazo. Lakini nikiweka pembeni maongezi, hizi shughuli tatu zinazo ni kosha sana. Kusafiri na kutali. Napenda kutoka nje ya mji kuenda kuona sehemu mpya pia Napenda kusoma na kujiongeza maarifa kutumia maktaba ya kiteknolojia, kutumia historia Kwa michezo ya na mazoezi, kupiga mechi ya mipira.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

Kujiendaa kwa mkutano ni kama kujienda kwa michi ya sa finali huwizi kuingia uwanjani bila kupasha misuli moto na kujua mbinu za mpinzani wako. Napitia agenda mapema, natafuta nondo, na takwimi, nitakuwa na takwimi ya maelezo ya uhakika, sipendi kusema mambo ya kufikiria au nahisi. Na, naandaa vifaa vyangu nahakikisha laptop yangu ina, inacharge kalamu, na daftari yangu yako tayari Alafu pia napenda kupamba safi, hata kama mkutano ni wavideo napenda kukaa tu vizuri Alafu nawahi, hii ni lazima. Nawahi dakika, tano kabla ya muda ili nikae chini vizuri ni salimiane na washikaji na nianze mkutano Nikiwa na hisia za ushindi.

Msimu wa mvumno, muna mwezi juni hivi mpaka agusti kwa sababu ni hali ya hewa ya kishuwa kipindi hiki hewa inakua ya ubaridi kiasi na jua haliumizi sana. Ni muda mwafaka wa kuvaa zile vyatu vya raba na koti la kijanja bila jasho kutiririka. Pia chakula cha kutosha. Huu muda ambao mazao yanatoka shambani maharagwe mapya mahindi ya kuchoma matunda ya kila aina yanapatikana kwa bei rahisi. Pia kuna matukio mara nyingi kipindi hiki, kuna kuwa na matamasha mingi mziki, harusi za washikaji. Na msimu ya utalii unakuwa umepamba mno ni muda wa kuenda kuona yale mandhari ya kitali. Pia usingizi mtamu, usiku unakuwa na ubaridi fulani hivi, unavyokufanya ulale fofofo. Na kuamka asubui, unapata ukiwa na nguvu mpya. Ingawa msimu wa mvua pia unaladha yake kwa ajili ya kulala na kuangalia runinga ndani Lakini msimu wa mavuno na baridi kiasi ndiyo unanipa mzuka wa kupiga mishe zangu kazi kwa ufanisi zaidi.

Hakuna mtu, nina watu tufauti kulingana na aina ya mchezo na mazingira niliopo. Kuna washikaji wa mtaani ama maskani hao. Ndiyo timu yangu ya dhati, tunapopiga soka za mchangani jioni. Ya kuna wenzangu wa kazi, wa kazini, mara nyingeni, tunapokuwa na mchezo ya kujenga timu. Mitu kama mechi ya za kirafiki, za mpira, wa mguu, au hata mchezo wa mtandaoni, tunapokuwa mapumzikoni. Kuna washikaji wa mtandaoni kuna kwenye video games Unacheza na watu kutoka sehemu mbali mbali duniani, alafu kuna ndugu na familia.

Ndiyo kazi kama usafishaji wa mazingira mtaani, mara nyingi mwisho wa mwezi mimi na majirani wa maskani huwa tunajitolea kufanya usafi kwenye masoko, mitaro, na yamaji machafu, tunataka mtaa wetu upendeze. Pia, kufundisha wadogo zetu kwa sababu mimi napenda mambo ya kitekinolojia na historia. Huwa najitolea muda wangu, mwishoni mwa wiki kuenda kwenye vituo vya vijana au maktaba za mtaa. Pia kusaidia kwenye vituo vya yatima. Huwa tunaenda kutoa msaada ya chakula nguo, hata kucheza na watoto kwenye vituo vya watoto yatima. Pia kutoa damu hii ni kazi ya kujitolea ambayo naifanya mara kwa mwara na jua damu yangu inaweza okoa maisha ya mtu mwingine aliyepata ajali au magonjwa hivyo nafanya hivyo kama sehemu ya utu wangu.

Natumia muda wangu wa bure kama kujisome na kufukua nondo kama nilifekwambia mini mpense wa historia na teknolojia. Hina nisaidia kuwa na hoja kali. Tunapopiga soga maskani. Kuna tizi na mishe za nje. Kama huwa nachukua baisikili angu kupiga raba zangu kukisha naenda kuzunguka mitaa kuenda maeneo enye mantari utulivu. Ya kuna kupiga soga na washikaji. Hapa tunapokutana kiwinje. Tunapiga soga za mipira siasa. Na kutuliza akili. Mara nyingine nafanya shuguli ya kutofanya chochote naka sehemu nafunga macho na kufuta pumzi ndefu. Pia naangalia video za ruminga. Nikitoka kabisa najiachia kwenye sofa na kuangalia vitu vinavyonielimisha na kuniburudisha.

Hapana sijawai lima. Hata hivyo ni natarifa nyingi kusu kilimo naweza kukusaidia katika mbinu za kilimo, ushauri wa mazao, kuthibiti wa dudu, kilimo biashara, jinsi ya kupiga hesabu za faida na kutafuta masoko, jinsi ya kupambala na magonjwa ya mimea, mimea wa dudu, kwa hivyo nina umaarufu wa kulima lakini sijawai lima.

Kuna kitu chakipekee sana unapuanza na karatasi nyeupe ya lafu kumalizia na mchoro. Ivi namanisha napenda kuchora zaidi kuliku kupaka. Kwa sababu kuchora unatumia akili, unakuwa ubunifu wake. Iwe ni uso wa mtu, mantari ya kijiji au kitu chochote kinachowaza. Lakini pia kupaka rangi, kuna raha yake hasa unapotaka kuleta hisia. Rangi ninaweza badilisha mchoro wa kawaida. Pia rangi inafanya wena wakati muema, kufurahia, kuchanganya rangi na rangi, kubata rangi nyingine, kujua ni rangi gani inafuwa kufuata hii bada hii, ni rangi gani inafuwa kwa kulia, ama kushoto wa kuchora. Lakini moyo wangu unapenda kuchora zaidi kuchora waweza itia hisia Waweza unyesha hisia Ama unachopitia kwa kuchora Ino mwana napenda kuchora zaidi.

Ndio, napenda kupanda milima. Ningekuwa, napenda kuwa mpenzi mkubawa wa kupanda milima. Sababu za kupanda milima ni kama mtazamo wa juu napenda ule wakati unaofika kileleni, baada ya safari ndefu ngumu, kisha unatazama chini kuona kitu, kitu kinanoneka na kidogo. Pia napenda changamoto, changamoto unapitia wakati unapanda milima. Na si rahisi, inahitaji uvumilivu, nguvu ya akili. Pia ukimya wa hasili tofauti kwa kina kelele za mijini na mitandaoni kule milimani. Kuna ukimya ambao unakuruhusu kusikia mawazo yako mwenyewe.

Kwanza navuta pumzi na kutulia. Tatizo likitokea, kitu cha kwanza nikutoropoka. Ukiwa katika hali ya mshike mshike utafanya makosa makubwa zaidi. Huwa najipa dakika chache nitulie. Alafu naangalia pia mzizi wa fitina ni nini. Kama tatizo ni fitina, naangalia mzizi wa fitina ni nini. Hasa tatizo ni gani. Wakati mwingine, tunahangalika na matokeo badala ya chanzo. Nikishajua chanzo, inakuwa rahisi kupata dawa, kudumu mbele. Alafu pia, naweka mambo wazi. Kama tatizo linahusu watu wengine, au linatahiriki kazi ya timu, huwa nawaambia mapema. Kuficha tatizo ni kama kufunikia bomu kwa muda. Naenda kwa bosi au wenzangu kuwaambia, hapa pembeni pameingia mdudu, tufanyaje mbili tatu mwaonaje. Na pia napiga kazi, hatua kwa hatua, kama tatizo ni kubwa, kama mlima, siliangali lote pamoja, naligawanya katika vipande vidogo-vidogo. Hivyo ndiyo, nashambulia tatizo kazini.

Kompyuta sio kifaa tu ni ubongo na ulimwengu wangu wote. Kwa hivyo naitumia zaidi. Naitumia kuwasiliana naitumia kuwasiliana na washikaji wengi kama vifaa vya AI. Najifunza mambo mapya kila sekunde inarahisisha maisha yangu kama katika kuandika barua za maana Kutafsiri lugha kuingia katika maktaba za kidigitali Pia natumia kompyuta kuchambua data Kwa hivyo natumia kompyuta zaidi kwa malengo tofauti tofauti sina moja naitumia kwa kazi burudani au pia kupiga soga mitandaoni ama kucheza michezo ya video haya ndo mambo nayoyatumia kompyuta.

Nywele zamgu za kichwa mimi sinyoi kabisa Kwa maana hiyo ni urembo wangu Natunza nywele yangu nywele za kwapani Nazinyoa baada wiki sababu ya usafi na usafi wa mwili Sina nywele za uso wala kidevuni wala nyasubi ama kiandama Sina hio nywele, kama ningekuwa nanyoa nywele Nadhani ningekwa mtu naenda kwenye kinyozi Baada ya wiki mbili hivi wiki mbili tu hadi wiki moja Lakini kwa upande wangu Faida ya kipekee ni kwamba situmii hata senti moja kwa kinyozi Natumia kwenye msusi Kwa hivyo mimi sinyoi nywele za kichwa Bali za kwapani.

Hapana, sivai miwani. Lakini sababu za kuvaa miwani ni kama ulinzi wa macho Kuna watu wengine hutumia muda mwingi mbele ya skrini, za simu, ama kopyuta, ama runinga. Hivyo wanafaa wanahitaji kuvaa miwani ili kuzuia mwanga wa bluu ilikupunguza uchovu. Kuna sababu mwingine pia kuvalia miwani ni kama mwonekano wa mitindo. Miwani inaweza kubadilisha shusura ya mtu ama kuongeza mvuto Kuna mitindo mingi ya miwani kwanzia zile za mbao, hadi zile za chuma nyembamba Kwa hivyo mimi sivai miwani lakini katika kuvaa, katika mwonekano na mtindo nitavaa Lakini kwa katika ulinzi wa macho, mimi sivai miwani ya daktari.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Mimi ni mpenzi kubwa sana kujaribu teknolojia mpya kwa kwili. Maisha yangu ya nategemea uvumbuzi kwa hiyo, kila kitu kipya kinapotokea mimi huwa wakuanza kukielewa. Sababu pia nyingine ni kama inarahisisha maisha, inaunganisha watu kutoka pande zote za dunia kama waliu kubara, waliu kubara, waliu kukwani, inatuunganisha. Kwa inasaidia katika uvumbuzi wa matibabu, inasaidia katika uvumbuzi wa elimu, kama kuna maktaba yaki digitali. Hata hivyo, kwa kupenda teknolojia minu wa mini, ni muhimu kutumia teknolojia kwa wangalifu. Ili, isi tutenge na halisia ya wa maisha au walisi. Lakini izo zote minapeda kujaribu teknolojia mpeku sababu mi nasaidia sana.

Kwa kweli sijawahi kusafiri kwa ndege, kufunga mikanda ama kula chakula chao kwenye visahani vidogo. Lakini, kwa namna nyingine mimi ni msafiri mkubwa sana wa anga kwa kutumia mawazo na taarifa. Yaani naleta taswira jozi katika mawazo yangu lakini bado sijasafiri kutumia ndege. Ingawa mwili wangu haujawahi kupaa mbinguni, Nimeshasafiri kupitia hadithi za maelfu waliosafiri. Najua ile hisia ya tumbo kutingika wakati ndege inapaa na jinsi mnavyoonekana kama kuvichezea vya watoto mkiwa huko juu. Lakini nitatia bidii maishani niwahi kusafiri kwa ndege. Maana ni mfumo wa teknolojia ambao ni ala ya kusafiri. Na ambayo ni yenye kasi sana na inarahisisha mambo. Kama mimi nitajaribu kusafiri ndege.

Napenda kusikiza radio. Kuna kitu cha kipeke kuhusu radio ambacho huwezi kukikata kwenye televisioni au mitandaoni ya kijami. Napenda kusikiza radio. Kuna kitu cha kipeke kuhusu radio ambacho huwezi kukikata kwenye televisioni au mitandaoni ya kijami. Inaleta sauti na hisia radio. Inakulazimisha kutumi ubunifu wako wa akili kama taswira juzi. Kuna pia ni rafiki wa kazi radio Ndiyo rafiki bira wakati unafanya kazi nyingine Naweza kusikiza radio huku Nalima, paka napika ama nafanya usafi Pia radio uleta habari za papo kwa hapo Mziki na vipindi vya maongizi Napenda kusikiza mada za kijamii, mjadala ambapo watu wanapiga simu kutuwa mwungi ya Inakusadia kulewa jinsi watu wanafikiria Inakupa habari kuhusu serikali na vitu ambavyo vinafanya Kwa hivyo mimi usikiliza radio sana sana kwa sababu ya habari Muziki, vipinde vya maongezi, rafiki wa kazi na sauti ya hisia.

Ndio napenda asali. Ni kitu ambacho ningekuwa nakula kila siku kama ninge kuwa na uwezo. Kuna mambo mengi yanayo nifanya ni pende asali kama utamu wake. Tofauti na sukari za viwandani. Asali ile utamu wa asili ambao hauchoshi. Ni dawa ya kila kitu. Tangu zamani asali imekuwa ikitumika kama dawa. Iwe kikohozi, kidonda, ama unataka kuongeza kinga ya mwili. Asali haifeli, halafu pia asali haiozi. Hiki ni kitu kinacho nishangaza sana. Asali ni chakula peke kinachoweza kukaa kwa mamia na miaka bila kuharibika. Pia asali napenda asali ya porini ina ladha ya moshi kidogo au napenda asali ya porini ambayo haijapikiwa kwenye viwanda asali ambayo ni kienyeji.

Mahali pazuri nimesafiri ni viziwa vya zanzibari. Kuna kusehemu ambayo naweza kusema ni kustaajabisha basi ni yuko. Kama mji mkongwe ya ele mita mbamba ya nya harufu ya karafu, mdalasini, milango ya ambayo iliochungwa kwa nakishiza kale. Unapupita hapo unaisi kama umirugi nyuma miaka mia Alafu pia kuna fukuenda za nungu inakuenda Yali maji ya bahari ya rangi ya samawati na mchanga muupeka mathiluji Kuna majahazi yakipita mbali wakati jua lina zama ni manthari ambayo mimi hata mimi nyama wakili Mimi napenda kuyahona Alafu kuna ukarimu wa wadu Kila unachosoma kuhusu Zanzibar ni ukweli, manu kenda hapo, chakula chao ni kitamu, wanaviungo vitamu, wanamarashi matamu, wanajuliana na kusalimiana kukarimu, ujirani ambao uko kule Zanzibar tiliupenda.

Ni chakula cha pamo nasherehekea kutumia chakula cha pamoja. Hakuna kitu kinacho unganisha watu kama chakula na ningependa tuchome nyama mahali penye utulivu labda nje kwenye bustani ya masimu yenye upepo mwanana. Mazugumzo ya uvyo ovyo vicheko kula pamoja nje ya mazingira ya kazi. Pia kutambua mchango wa kila mtu Mafanikio huwa hayafanyiki kwa juhudi za mtu mmoja Ningependa kutoa nafasi kwa kila mwanatimu kumpongeza Badala ya kutoa hotuba ndefu ningewapendeza kutoa zawadi ndogo ndogo lakini zenye maana Kuna siku ya mapumziko baada ya kazi nzito watu wanahitaji battery kuchaji battery zao ningependa timu ipate ipatane siku moja ya kwenda kufanya vitu tofauti. Halafu pia kuna kushiriki katika hadithi, soga, muziki, tamasha za muziki. Hizi ndio baadhi ya njia mimi husherehekea mafaniko ya timu.

Mimi ni bingwa wa mapishi Lakini ya mapishi vidogo vidogo Napenda kupika kwa sababu kuna kujaribu viungo Nigependa kujua siri ya mdalasini karafuu pili pili manga katika kuleta ladha tofauti kwenye chakula Napenda mapishi ya taratibu Napenda vile chakula vinavyopikwa kwa muda mrefu kama mchuzi wa nyama uliotulia au wali na nazi Harufu yake ikianza kuenea nyumba mzima Napenda kuwa mbunifu kama unavyopakulia mwenzako chakula ama unavyo changanyisha viungo na mboga na mchele ama wali tofauti tofauti inaleta ubunifu. Labda huko kwa kuweka asali kidogo kwenye mboga za majani ama kuweka maziwa ama kuweka maziwa yaliyoganda. Hayo ndio baadhi ya mambo yanafanya nipende kuwa mpishi.

Napenda kujifunza mambo mengi. Ningependa kupata vitu vifuatavyo kazini kama saikolojia na hisia za binadamu, ningependa kupata mafunzo zaidi ya jinsi ya kuzielewa hisia hizo za ndani. Ningependa pia kuwa na ubunifu wa juu katika mazoea ya kila siku na kufanya mazoezi kila siku, ubulifu wako na akili yako inaendelea kuwa juu na inandelea kufanya kazi kwa kasi. Pia napenda kujua uongozi na maendeleo ya jamii. Alafu pia ningependa kujua lugha asili na tamaduni, kama lugha za nyumbani za wale ambao nafanya kazi na wao. Tamaduni zao, hizo ndizo vitu ambazo ningependa kujua na kuzipokea kazini.

Na ya sikiliza kwa makini bila utetezi mtu wapu ananponipa maoni Iwe mzuri ama ya kunikosha ama kitu cha kwanza Nafanya ni kusikiliza mwanzo mpaka mwisho Sianzi kujitetea moyoni wala kutafuta sababu za kusema lakini Aya pia na chukulia kama zawadi sio shambulio huwanayaona maoni kama kio bila kio huwezijua kama una madoa usoni au sio hivyo basi mtu anaponiambia hujafanya hapa vizuri na mshukuru na kwa sababu amenionyesha kitu ambacho nisinge weza kukiona mimi mwenyewe na chambua na kuifanyia kazi kama amekuja akanikosoa mahali hapa siti nitahakikisha sijafanya kosa kama hilo halafu pia nauliza maswali zaidi kama nitaji boresha je nitakama nimemkosea nita kupea uko sawa kupokea samahani zangu sasa hivi ama badae.

Kuweka mipaka iliyo wazi, huwa najitahidi sana, muda kwa muda kuuzima mitambo, kazi ikiisha, pasi imekwisha, so sio unarudi nyumbani, lakini akili bado iko kwenye barua pepe au mafaili ya ofisini, kuna kupanga vipaumbele, sio kila kitu cha haraka, kila asubuhi huwa ninaangalia mambo, gani matatu muhimu ambayo nikiyamaliza leo nitajihisi kama nimepiga hatua. Aya kuna kujali pia afya ya akili na mwili. Mimi naamini hauwezi kuwa mfanyikazi mzuri kama umechoka na msongo wa akili. Alafu kuna kujifunza kusema hapana. Pia kutumia teknolojia vizuri. Teknolojia iko hapa kurahisisha mambo yetu kama kompyuta imekuja hapa kutusaidia kuandika katika maandishi yetu. Barua pepe imekuja kurahisisha matangazo na mienendo baina ya wafanyikazi kwa hivi. Hivyo ndivyo nawazisha natenganisha kazi na maisha ya kibinafsi.

Natulia kwanza na kupima uzito. Kitu cha kwanza sirukii kila kitu kinachokunja na label ya haraka. Uwa natulia kwanza sekunde chache najiuliza. Ni dharura kweli ama ni mtu amekumbuka jambo la dakika la mwisho. Alqfu pia na simamisha ni njini zingine. Ingine pia nagawanya majukumu. Nazigawanya katika sehemu ndogo ndogo, mapande ndogo ndogo, ili niziweze kuzititatua pole pole. Nafanya pia mawasiliano ya haraka na ya wazi. Kama ni jambo la dharura, mimi hutaka mawasiliano ya dharura ya wazi. Ambayo hayajaficha mambo ya mambo mingine. Haya pia kuna baade ya dharura na tafuta chanzo. Kwa nini kimekuwa dharura sasa hivi na kulikuwa na wakati mwingine ama kuna kesho na kesho hakuna jambo la kufanya mbona leo likawa dharura. Na nikipata chanzo cha kuifanya ikue dharura uwa nashughulikia hilo chanzo. Ndio mbeleni isije ikatokea tena.

Napenda mikutano, ya aina mbali mbali, inategemea na agenda ama mada ya siku hiyo. Kuna mikutano mifupi na ya hapo kwa hapo. Napenda ile mikutano ya kusimama, mnapeana maelekezo ya dakika kumi, na kila mtu anafanya anachofaa kufanya. Halafu pia kuna mikutano ya kutafuta suluhu kama jambo la dharura limetokea. Mikutano kama hii huwa ya usaidizi mno. Halafu pia kuna mikutano nje ya ofisini kama mikutano ya kanisani ama ya chama. Pia kuna mikutano yenye lengo moja tu, kama ni kwa ajili ya jambo moja, tukishapatana, mkutano usiwe mrefu na hakuna mambo ya nyongeza. Hiyo ndiyo baadhi ya mikutano mimi hupenda. Napenda mikutano ya nje, yenye lengo moja, ya kutafuta suluhu, na pia mifupi mifupi ya papo kwa hapo.

Mimi ni shabiki mkubwa sana wa muziki wa jadi. Napendelea muziki wa jadi hapa nyumbani kwetu kama sauti za ala, asilia, ile sauti ya ngoma ya ngozi, ikidundwa, miramba, zeze. Hii midundo inagusa rohoni na kufanya uhisi kama una unganisho wa ndani, kabisa na arthi. Katika hizo muziki za jadi, tulikuwa tunazisikia katika za hadithi na mafunzo. Alafu pia zilikuwa na mafunzo ndani ya mizi, ndani ya huu muziki. Ilikuwa tu mara mingi, zilikuwa zinafundisha kuhusu maadili historia ya jamia yetu na kutoa sifa za mashujaa. Alafu kuna mdundo wa kweli, ile ambayo mdundo unaweza kumfanya mtu yeyote aanze kucheza mabega. Alafu muziki wa jadi ilikuwa mawasiliano. Kama mtu ameaga, kuna mdundo utapigwa, jirani anaposikia anaelewa. Kama kuna mtu ametumwa, unapodundwa, jirani anajua kuwa kuna mtu ametumwa na ana barua ama ana tangazo ambalo anafaa kulipeleka mahali. Kwa hivyo muziki wa jadi mimi naupenda.

Ndiyo, huwa natumia simu kununua vitu. Kuna huduma za fedha kwenye simu. Kama huku kwetu tunatumia huduma kama za benki ama ingine yaitwa mpesa ambayo ndiyo mpango mzima. Iwe kulipa umeme, maji, hata kununua mboga sokoni huwa natumia simu. Hakuna haja ya kubeba pochi nzito yenye sarafu na noti kila mahali. Kuna manunuzi ya mitandaoni. Kama kwanzia vitabu, nguo, mpaka vifaa vya kielektroniki, pia kuna kuagiza chakula, kuna pia kulipia huduma za kidigitali, iwe kulipa bando la intaneti ama kusikiliza muziki. Na pia ni njia ambayo haina mushke mwingi maana hautaibiwa kirahisi. Inaleta umoja na uzoefu ambao wezi ni ngumu kukuibia.

Maendeleo kama ya kielimu, ningependa kuona katika jamii yangu. Kama mendeleo kama ya teknolojia kufika hadi kijijini, huduma za afya kwa wote, mazingira safi na nishati ya bei nafuu. Hizo ndo mambo ningependa kuona, maendeleo ningependa kuona katika jamii. Katika sekta ya afya, mendeleo ya kweli ni kama pale kwa mama mjamzito au mzee kule kijijini anapoweza kupata matibabu bora bila kusafiri masaa mengi. Kwa hivyo pia barabara zinafaa kuundwa. Pia ningependa kuona teknolojia ikifika kijijini ili wasiachwe nyuma na kusikue na utengano kati ya watu wa kijijini na watu wako mijini. Katika elimu ningependa kuona teknolojia ufundi biashara wamefundishwa kulingana na mazingira yao na kulingana na wakue na miradi ya ilimu ambayo itakuja ifanyike katika ulimwengu wa kweli.